Kuna harufu moja ni nayo ipenda sana. Nayo ni harufu ya arithi baada ya mvua kunyesha. Kila mara ni napoinusa. Hunirudisha kwenye kumbukumbu za utoto. Nyakati za utulivu ambapo dunia ilionekana kuwa safi na mpya. Ni harufu laini lakini yenye nguvu. Hunifanya nipumue kwa kina na kuhisi kama nimeunganishwa tena na asili. Pia napenda harufu ya kahawa ilio chemshwa asubuhi. Ni harufu inayo niamsha taratibu. Si mwili tu bali hata mawazo. Kila ninapo isikia huashiria mwanzo mpya wa siku. Fursa mpya na muda wakukaa kimya nikijandaa na changamoto zilizo mbele angu inajoto fulani linalonipa faraja na matumaini. Lakini zaidi ya yote napenda harufu zinazo beba hisia. Harufu ya nguo safi zilizo kauka juani au manukato mepesi yanayo nikumbusha mtu fulani wa maana maishani mwangu. Kwangu harufu si hisia ya pua tu, bali ni daraja la kumbu kumbu, hisia na hadithi zinazoishi kimya kimya ndani yangu.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kila ninapoinua macho yangu usiku na kuona anga likiwa limejaa mwanga mdogo mdogo. Uhisi kama dunia inanyamaza kwa muda ili kunipa nafasi ya kutafakari. Nyota hunifanya nijisikie mdogo kwa njia nzuri kama kunikumbusha kuwa maisha ni makubwa kuliko wasiwasi ninaobeba kila siku. Kuna nyakati ninapenda kukaa kimya, labda nje au karibu nabdirisha, nikiziangalia nyota moja baada ya nyingine. Wakati huo mawazo yangu hutulia na maswali mengi ya ndani huwanza kupata majibu yasio na maneno. Ni kama mazungumzo ya kimia kati yangu na ulimwengu ambapo sielewi kila kitu lakini nakubali na kuhisi. Kwangu, kuangalia nyota si burudani tu, bali ni njia ya kujiunganisha na ndoto na matumaini yangu. Kila nyota hunikumbusha kuwa hata katika giza kuna mwanga na mara nyingi hilo pekee linatosha kunipa nguvu ya kuendelea mbele.